Napenda kuenda madukani ya asubuhi mapema ama alasiri ya mapema, asubuhi wakuna utulifu, hakuna watu wengi na niraisi kuchagua vitu bila haraka, pia napata vitu vikiwa fresh, asa kwa sokoni, alasiri ya mapema pia nipoju, bado kuna mwanga wajua na naweza kurudi nyumbani mapema. Sipendi sana kuenda madukani jioni sana, juwa na kelele na watu wengi, kwangu kuenda madukani nipo zaidi wakati kuna utulifu.